Niliamka saa moja. Kitu cha kwanza nilichokifanya ni kuosha uso. NikaKula kiamsha kinywa chapati kwa chai. Sikuenda kazini asubuhi hii nilijihisi vizuri.

Naam napenda kukimbia. Kukimbia inanyoosha misuli na kutoa uchovu katika mwili. Kwa hivo napenda sana kukimbia ili mwili iweze kuwa sawa.